Mimi hupenda kufanya yafatayo na familia yangu kula pamoja haswa chakula cha jioni au chakula cha mwisho wa wiki pili kuzungumza na kushirikiana. Kusimulia siku kucheka na kubadilishana mawazo tatu kutazama TV au filamu vipindi michezo au filamu za kifamilia pia kusafiri au kutembea mimi hupenda kwenda matembezi, bustani, ufukweni na kutembelea ndugu. Kufanya ibada pamoja kama vile kusali, kuomba au kuhudhuria ibada. Kucheza michezo, michezo ya ndani kama vile bao, karata au ya nje. Kusherehekea matukio maalumu kama vile siku za kuzaliwa sikukuu ya mafanikio pia kufanya kazi za nyumbani pamoja kama vile usafi kupika na bustani, kusaidiana kama vile kushauriana, kusaidia watoto masomo au kusaidia wazazi, kupumzika pamoja, kukaa tu na kusikiliza mziki au hadithi.

Unge, unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mimi binafsi, hutumia muda kama wa masaa mbili hadi tano hivi nikiwa mtandaoni. Mimi hutumia huo muda kwa kazi au masomo. Kama kutafuta taarifa, kufanya kazi au kujifunza. Pili, burudani kama kutazama video, kucheza michezo ya mitandao ya kijamii. Tatu, mawasiliano kama kuzungumza na marafiki au familia. Binafsi mimi hutumia kati ya mda wa masaa mawili hadi tano kwa siku mtandaoni. Kwa sababu wakati napotoka kazini, jambo la kwanza, mimi hukaa katika muda wangu wa bure, huingia mtandaoni kujifunza, kuburudika, kuwasiliana.

Binafsi mimi ni mwanamke sina ndevu lakini mimi hupendelea wanaume ambao wananyoa ndevu zao kwa sababu inawapa muonekano safi waki sasa na pia wanahisi baridi zaidi au raisi kwenye ngozi. Pia kunyoa ndevu kuna umuhimu wake haswa kulingana na msimu wa joto au kazini na shughuli ambazo ni za kirasmi zaidi. Inawapa watu ambao wamenyoa ndevu mwonekano mzuri kwa hivo mimi hupendelea wale wanaume ambao wananyoa ndevu zao kwa sababu wanakaa watanashati mda wote nikilinganisha na wale ambao wanapenda kuvaa ndevu. Mara kwa mara wao huonekana ni kama hawana mwelekeo hao hawajitambui.